Napendelea kunyoa ndevu mara nyingi. Najihisi nikiwa msafi, mwepesi na nipo nadhifu zaidi. Hasa kazini au nikikutana na watu. Pia ni rahisi kutunza kuliko kuwa na ndevu ndefu. Lakini, kuna nyakati ningependa kuwacha ndevu kidogo kwa mtindo au wakati wa mapumziko. Wewe je, unajisikiaje ukiwa na ndevu au bila ndevu?

Mara nyingi, watu wengi hutumia programu kulingana na shughuli zao za kila siku. Hapa kuna baadhi ya aina za programu ambazo mtu anaweza kutumia mara nyingi. Mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebooki au Snapchat. Programu za ujumbe na simu kama Telegram, Signal, Zoom, Teams au Google Meet. Programu za muziki na video kama Spotify. YouTube, Apple music au Netflix. Programu za kazi na shule. Google Documents, Microfoot, Soft Office, Notion au Canva kwa kazi kuandika. Programu za malipo na benki. Programu za afya na mazoezi.

Tafadhali ni neno la heshima katika kiswahili linalo tumika kuonyesha upole na adabu unapomwomba mtu jambo au unapotoa pendekezo. Maana na matumizi kuomba kwa heshima, kuongeza adabu katika mazungumzo, kuonyesha staha na heshima. Kwa kifupi, tafadhali ufanya mawasiliano yawe ya heshima na yenye upole.